Sana sana huwa nashughulikia makosa kwa kwanza kuwa ninawajibika na ninachukua na naitikia ile makosa ni yangu. Ukishaitikia ile makosa ni yangu naangalia jinsi ya kurekebisha hiyo makosa ndiyo nisiifanye mara ingine tena. Ama ndiyo hiyo makosa isiweze kujirudia tena. Sana sana hiyo ndiyo njia ambayo huwa natumia. Ama pia natafta solution kwa lile kosa ambayo lilikuwa limefanyika. Ndiyo badaye lisije ikakuwa tatizo.

Sanasana huwa ninapenda rangi ya manjano ama nyeupe sababu ile rangi ya manjano ama nyeupe inakuanga na ile reflection ya light ambayo inafanya nyumba ikuwe ni kama ina mwangaza ile natural ama ikuwe ina mwangaza mingi zaidi sababu ukiweka zile colour ambazo haziwezi kurefracti ile light inakuwa ni shida nyumba inaonekana ni kama kwamba iko na giza sana lakini ni sababu ya rangi.

Iyo naisikiliza sana sana, siipendi kuisikiliza sana sana, lakini huwa naisikiliza kama ule wakati nimeboeka ama pengine nimetoka kazini na ninataka kurelax ama ile kutuliza akili sana sana hiyo wakati ama pengine nataka kusikia habari fulani ambayo pengine nimeenda kwa mtandao na sijaipata haswa kwa kina zaidi.